Unapenda kusoma vitabu vya aina gani? Vitabu ambavyo ninapenda kusoma ni aina nyingi. Kuna vitabu vinahusu mapenzi. Kuna vitabu ambavyo ni inspirational. Kuna pia vitabu za adventure. Na vitabu ambavyo vya kukuza kama educational books kama vitabu kuhusu biashara ama entrepreneurship. Ni vitabu ambavyo ninavipenda sana kwa sababu vitabu hivi vinanijenga. Wakati ambapo nimesikia kwamba hali yangu iko chini ama niko chini kiasi nasoma vitabu za inspirational wakati ambapo ninasikia kwamba nahitaji kufanya jambo fulani kibiashara huwa nasoma vitabu za entrepreneurship na mambo mingine pia vitabu za adventure ni vitabu ambavyo ni wakati wa burudani nataka kusoma kitu ambacho kinaniburudisha natafuta vitabu vya adventure na ama vitabu vya mapenzi kwa hivo, ninapenda vitabu vya ina tofautitofauti kulingana na hali tofauti ambayo ninapitia wakati fulani.

Unashiriki vipi katika jamii yako. Kushiriki katika jamii yangu, ninashiriki kwa njia tofauti tofauti. Kwanza kabisa, ninashiriki kama baba katika jamii yangu. Mimi nina familia. Mimi ni baba ambaye ninaongoza familia yangu napeana mwelekeo na pia ninafanya ile inaitwa provision, ninaprovide kwa familia yangu, ninafanya kazi ili niweze kukimu mahitaji kadha wa kadha katika familia yangu katika jamii yangu pia kuna mambo katha wa katha ninafanya kuweza kusaidia ili jamii ikuwe jambo kama vile kushiriki katika miradi ya kijamii, kuweza kushirikiana, kuna potokea msiba, kuweza kusaidiana wakati wa mambo mazuri na mambo mabaya. Kwa hivo ninashiriki kwa kila jambo katika jamii yangu.